Naam nchi ambayo ningependa zaidi kuitembelea ni nchi inajulikana kama Jamaica Ambayo iko kule katika zile zinajulikana kwa lugha ya kizungu kama Caribbean Islands Ambako ni kwenye bahari kuu la Atlantic Ocean. Na ni inchi ambayo natamani kuenda kwa sababu nimesikia kuna mandhari mazuri zaidi mandhari kama vile bahari ambayo ni safi na bichi ama ufuo wa bahari ambao unapendeza zaidi na kitu kingine ambacho ningependa kuhusu nchi hiyo ni tamaduni za wale wana Jamaika ambao wale wanajulikana kama vile raster man ama raster people ambao wana muabudu ule generali Aile Selasi. Ningependa kuenda nchi hiyo kwa sababu ningependa tu kuona tu tamaduni za watu wa nchi hiyo. Na pia kutokana na habari ambazo nimesikia kuhusu nchi hiyo ni nchi yenye sherehe na furaha tele. Kwa hivyo ndio maana ningependa kuenda nchi hiyo na pia ningependezwa na safari ya huko. Niende kwa kutumia bahari ama vile ukipenda meli.